Ninapo kutana na kazi za dharura, huanza kwa kutulia na kutathmini hali haraka. Kisha, huweka kipaumbele kulingana na umuhimu na hatari, nikishughulikia lililo la haraka zaidi kwanza. Hugawanya kazi vipande vidogo, na kama kuna haja, huomba msaada au kugawa majukumu ili kazi ikamilike kwa wakati. Pia, hufuatilia maendeleo kwa karibu hadi dharura itakapodhibitiwa.

Kwa upande wangu, napendelea sana nyama ya mbuzi. Ina ladha ya kipekee, harufu yake inapo pikwa vizuri inavutia na huwa laini hasa inapo chomwa au kupikwa kwa muda unaofaa. Nyama ya mbuzi pia inanifanya nihisi kushiba kwa muda mrefu na mara nyingi uhusishwa na mikusanyiko ya kijamii na nyakati za kusherehekea. Jambo linaloifanya iwe na mvuto wa zaidi moyoni mwangu.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na wengine katika shughli za maendeleo kama usafi wa mazingira kusaidia wahitaji na kushiriki miradi ya kijamii. Pia, huchangia mawazo na ujuzi wangu katika kutatua changamoto zinazokabiliana na jamii. Huku nikiimiza mshikamano, amani na maendeleo ya pamoje.

Napenda kutembea maeneo ya asili kama bustani, misitu na kando ya mito au maziwa. Hapo, napumzika kufraia hewa safi na kuona mandhari nzuri ambayo huniweka mtulivu na furaha. Kutembea katika sehemu hizi pia, usaidia kuondoa msongo wa mawazo na kupata muamuko wa mwili na kufikiria kwa utulivu.

Napenda filamu za aina mbalimbali hasa filamu za haditi za kusisimua elimu na tamaduni mbalimbali Filamu hizi hunipa burudani mskumo wa mawazo na maarifa mapya Pia napenda filamu za sayansi historia na za michezo Kwani huchangia kufikiria kwa kina kufurahia vizuri na kujifunza mambo mapya kuhusu dunia na maisha.

Napenda mchezaji wa soka Lionel Messi kwa sababu ni mchezaji wa kipeke mwenye ubunifu mkubwa, mbinu bora za mchezo na mshikamano wa timu unaovutia. Uwezo wake wa kufanikisha mabao magumu, kutoa pasi sahihi na kuongoza wenzake ufanya awe chanzo cha msukumo kwa wapenzi wa soka na mfano wa kuigwa kwa wechezaji wenzake.

Nauyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda kwa makini, kueka mipaka kati ya kazi na familia, na kuakikisha napata muda wa kupumzika na kushughulikia na maslahi binafsi. Pia, ujipanga kutimiza majukumu muhimu kazini bila kuathiri maisha ya kibinafsi. Huku nikiakikisha nafanya shughli za familia, marafiki na burudani ili kudumisha uiyano na amani ya maisha.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa nikicheza na marafiki na familia, kushiriki sherehe za kifamilia na kujifunza mambo mapya shuleni. Pia nakumbuka wakati wa likizo na matembezi ya asili ambapo tulifurahia upepo, maji safi na michezo ya pamoja. Kumbukumbu hizi unifanya njisikie furaha, utulivu na mshikamano mzuri wa familia na urafiki.

Ndiyo, napiga kura pale ninapokuwa na umri wa kisheria na kushiriki katika uchanguzi wa kidemokrasia. Kupiga kura ni njia ya kuheshimu haki yangu ya raia, kushiriki katika maamuzi ya taifa na kuchangia maendeleo ya jamii na nchi kwa ujumla. Hii ufanya nijisikie kujidhihirisha kidemokrasia na kuwa na sauti katika masuala ya uma.

Ndio, napenda chakula cha haraka marachache. Hasa pale ninapoitaji chakula cha haraka na rahisi. Hata hivyo, napendelea kuakikisha nchakula chenyelishe na mafuta kidogo. Mara nyingine, napenda pia kujumuisha chakula cha asili kama mboga au matunda ilikiwe kamili na kinachonipa nguvu.

Somo nililopenda shuleni nihesabati kwa sababu lilini nisaidia kufikiria kwa mantiki, kutatua changamoto na kukuza uwezo wa kupanga na kuchambua mambo kwa ufasaha. Pia nilifurahia kujifunza mbinu mpia na kupata furaha ya kumaliza tatizo ngumu. Jambo lilonipa motisha ya kujifunza zaidi katika masomo mengine.

Ndiyo, nishawahi kuishi siku bila teknolojia. Ilikuwa changamoto mwanzoni kwani hakuna simu, televisheni au intaneti na unajikuta ukiangalia saa mara kwa mara. Hata hivyo, kadri siku ilivyoendelea nilianza kufurahia muda huo. Nilizungumza na watu uso kwa uso, nilisoma vitabu na nikajishughulisha kwa utulivu. Siku hiyo ilinifundisha kuwa maisha yanaweza kuwa tulivu na yenye maana hata bila teknolojia.

Ndiyo, nishawahi kushiriki mashindano. Ilikuwa mashindano ya kielimu yaliyo husisha maarifa na ubunifu. Nilijiandaa kwa bidii, nikafanya mazoezi na nikajifunza kushirikiana na wenzangu. Ingawa nilihisi wasiwasi mwanzoni, nilipata ujasiri nilipoanza kushiriki. Uzoefu huo ulinifundisha nidhamu, kujiamini na kukubali matokeo bila kukata tamaa. Iwe ni ushindi au changamoto.

Ndio, napenda kuendesha baisikeli. Nishughuli inayonipa furaha na kunisaidia kuimarisha afya ya amwili. Kuendesha baisikeli, hunifanya njisikie huru na mtulivu. Hasa ninapokuwa nje nikifurahia mazingira. Pia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kutafakari mambo mbalimbali huku nikiendelea kufanya mazoezi.

Ndiyo, nishawahi kufuga mnyama. Nilifuga paka na kuku nyumbani. Jambo lilonifundisha kujali kuwahudumia na kushirikiana na viumbe hayo. Kufuga wanyama, kunanisaidia pia kujifunza uvumilivu, uwajibikaji na furaha ndogo ndogo zinazokuja kutokana na kuona wanyama wakiwa salama na wenye afya.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali na nyama ikiwa na sukuma wiki. Napenda sana kukila nyumbani au kwenye hoteli ndogo za mtaani kwa sababu ladha yake huwa asili na ya kuridhisha. Ugali huwa laini na mzito kidogo. Sukuma wiki huwa na ladha nzuri hasa ukiwa na kitunguu na nyanya. Na nyama huwa tamu na yenye harufu nzuri. Nakumbuka mara ya kwanza nilikula chakula hiki nikiwa mdogo nyumbani kikipikwa na mzazi wangu. Alinieleza kuwa ni chakula chenye nguvu na afya Tangu hapo kimekuwa chakula kinacho nipendeza sana. Mara ya mwisho nilikila ni siku chache zilizo pita na bado nilikifurahia sana.

Tunawakaribisha wafanyikazi wapya kwa njia ya kirafiki na ya heshima ili wajisikie kudhaminiwa tangu siku ya kwanza. Tunawatambulisha kwa timu nzima kuwaeleza majukumu yao na kuwaonyesha mazingira ya kazi. Pia, tunawapa mwongozo wa kazi, kanuni na taasisi na watu wakuwasaidia iwapo watakuwa na maswali. Lengo ni kuwafanya wajisikie huru, salama na tayari kushirikiana na wengine kazini.

Napenda sana kusikiliza mziki wa bongo na regge kwa sababu unanipa hisia za utulivu na furaha. Bongo hunivutia kwa maneno yake yanayoeleza maisha ya kila siku, mapenzi na changamoto za vijana. Huku regge ikinsaidia kupumzika na kufikiria kwa kina. Ninafurahia nyimbo za wasanii mbali mbali hasa wale wanaoimba kwa ujumbe mzuri na unaohamasisha. Mara nyingi nasikiliza mziki nikiwa nyumbani ni kisoma au nikihitaji kupumzika baada ya siku ndefu. Muziki hunifanya nijisikie nipo huru nikiwa na amani moyoni na wakati mwingine huniongeza nguvu na motisha.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kujifunza haraka na kukumbuka mambo kwa urahisi. Uwezo huu ungenisaidia kuelewa masomo na kazi kwa ufanisi zaidi, kuboresha maamuzi yangu na kujiendeleza binafsi na kitaalamu kwa kasi nzuri. Pia ungeongeza kujiamini na kunisaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali maishani.

Timu ya mpira ya miguu ninayoipenda ni Manchester United. Nimeanza kuipenda tangu nikiwa mdogo. Hasa baada ya kuona jinsi ilivyokuwa ikipeleka ushindani mkubwa kwenye ligi. Nakumbuka mchezo wa kushangaza sana uliokua dhidu ya PSG ambapo walifanya comeback ya ajabu. Mchezaji ninaye mpenda zaidi ni Bruno Fernandez kwa sababu ya uongozi na ubunifu wake uwanjani. Kila timu yangu inaposhinda najihisi furaha kubwa moyo unajaa hamasa na najivunia sana kuwa shabiki wao.

Programu ya simu ninayoitumia kila siku ni WhatsApp kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kazini kwa haraka na kwa urahisi. Pia hutumika kutuma ujumbe mfupi, picha, video na faili muhimu. Jambo linaloongeza ufanisi wa mawasiliano na kunisaidia kubaki na taarifa na watu muhimu kila siku.

Majira ni nayopenda zaidi ni majira ya kiangazi. Napenda kiangazi kwa sababu hewa hua ya joto, kuna mwanga wa kutosha na mazingira hua tulivu zaidi kwa shuguli za inje. Nakumbuka nilifurahia sana kiangazi, kilichopita nilipokuwa nikitembea, kucheza mchezo ya nje na kushiriki sherehe za kifamilia. Katika majira haya, napenda pia kuenda kwenye mito au mabwawa, kufurahia bustani na kufanya mazoezi ya nje. Hali ya hewa wakati wa kiangazi, unifanya nijisikie huru na furaha inajaa moyoni mwangu.

Msimu ninao upendelea zaidi ni kiangazi. Napenda kiangazi kwa sababu hewa huwa joto, mwanga wa jua unapatikana kwa wingi na kuna nafasi nyingi za kufanya shughuli za nje. Pia hujumuisha wakati mzuri wa mapumziko, matembezi, michezo ya nje na sherehe za kifamilia. Hali ya hewa nyepesi na jua linapowaka hunifanya nijisikie huru, furaha na motisha ya kufanya mambo mbalimbali.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kupata umahiri wa hali ya juu, kuendelea kujifunza na kuendeleza stadi zangu na kuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya taasisi. Pia nalenga kupata nafasi za uongozi, kuunda mabadiliko chanya katika kazi na kujenga sifa ya kuaminika. Lengo hili huniwezesha kufanikisha miradi kwa ufanisi, kushirikiana vizuri na wenzangu na kufikia mafanikio binafsi na yakikazi kwa pamoja.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi unaanza mara nikipanda kitanda, nikifanya mazoezi madogo ya mwili na kuvua usingizi. Baada ya hapo, hufuatia kiamsha kinywa kilicho rahisi lakini chenye lishe, kama mayai na chai au juisi ya matunda. Kwa kawaida, napenda kuamka saa kumi na mbili asubuhi ili kupata mda wa kutosha kufanya kila kitu bila haraka. Kabla ya kuondoka kazini au shuleni, hufanya usafi wa binafsi, kuanda vifaa vya kazi na kuhakikisha kila kitu kipo tayari. Kuhusu asubuhi zangu na hisi zinanipa nguvu, utulivu na mtazamo mzuri wa kuanza siku kwa mafanikio.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali. Ushiriki katika shugli za usafi wa mazingira, kusaidia wazee na watoto wanaohitaji msaada na kuchangia mawazo au ujuzi wangu pale inapoitajika. Pia uhamasisha watu kuhusu elimu, afya na mshikamano kwa sababu naamini jamii yenye umoja hukua kwa kasi zaidi. Kusaidia jamii hunipa furaha na kuridhika kwani najua mchango wangu mdogo unaeza kuleta mabadiliko chanya.

Programu ninazotumia mara nyingi ni WhatsApp, Gmail na Google Maps. WhatsApp huniwezesha kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini. Gmail hutoa uwezo wa kusoma na kutumia barua pepe rasmi au za kibinafsi. Huku Google Maps ikinisaidia kupata maeneo, kupanga safari na kufahamu njia bora za kufika sehemu mbalimbali.

Somo la sayansi ninalo lipenda ni fizikia, kwasababu linanisaidia kuelewa jinsi dunia inavyofanya kazi, nguvu za asili na mchakato wa vitu mbalimbali. Napenda jinsi linavyofundisha kutafuta suluhisho kwa changamoto, kufanya majaribio na kufikiria kwa kina. Pia somo hili linachangia kuongeza ujuzi wa teknolojia na maendeleo ya kiteknolojia. Jambo linalo nifanya nijisikie naweza kushugulikia matatizo ya kila siku kwa ufanisi.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Ufanya vitu kama kunywa chai au maji, kuzungumza na wenzangu, kutembea kidogo au kusoma kitu cha burudani. Mapumziko haya huniwezesha kurejesha nguvu, kuongeza umakini na kurudi kazini nikiwa na mtazamo mzuri na ufanisi zaidi.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kushirikiana na wenzangu kikamilifu, umakini kwa maelezo na nidhamu ya kazi. Pia nina nguvu ya kutatua changamoto haraka, kupanga vipaumbele na kuwasiliana kwa ufanisi. Nguvu hizi huniwezesha kufanikisha majukumu, kudumisha uhusiano mzuri na wenzangu na kuhakikisha kazi inakamilika kwa kiwango bora.

Mara nyingi napenda kucheza na marafiki wa karibu na ndugu zangu. Kucheza nao kunanifanya nifurahie, niondoke kwenye msongo wa mawazo na kujenga mshikamano mzuri. Pia, kucheza pamoja kuna nisaidia kujifunza kushirikiana, kuelewa wengine na kufurahia muda wa starehe pamoja.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kujithamini kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na wengine kwa heshima. Pia ni muhimu kuwa na nidhamu, kupanga muda vyema na kutoogopa kushindwa. Kwani kushindwa ni sehemu ya kujifunza. Kwa kufanya hivi, mtu anaweza kufanikisha malengo yake, kuboresha maisha yake binafsi na ya kijamii. Na kujenga ujasiri wa kukabiliana na changamoto.

Napenda mambo mengi kuhusu shirika langu. Ninapenda ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi, heshima kazini na mazingira yanayohimiza kujifunza na kuwa kitaalam. Pia napenda jinsi shirika linavyothamini uwajibikaji, nidhamu na kazi ya pamoja. Jambo linalonifanya nijisikie fahari kuwa sehemu yake.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia nenosiri kali, kubadilisha nywila mara kwa mara na kuepuka kushiriki taarifa binafsi bila sababu. Pia hutumia uthibitishaji wa hatua mbili na kuepuka viungo vya kutatanisha na kuhakikisha programu zangu zinasasishwa mara kwa mara. Hii unisaidia kuwa salama mtandaoni.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana. Kwa sababu hunifanya kuelewana vizuri zaidi na mtu. Pia, hutumia simu au ujumbe mfupi inapobidi. Hasa kama mtu, yuko mbali. Mawasiliano ya heshima na wazi hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na mtu.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu hunisaidia kuhakikisha usafi na nadhifu na pia kujiongeza kujiamini wakati wa kushiriki katika shughuli za kila siku Napendelea vipuli vilivyorahisi na visivyo na uzito mkubwa ambavyo vinafaa kwa kila aina ya shughuli, iwe ni kazini, shuleni, au kwa matembezi ya kawaida.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni pamoja na msongo wa majukumu mengi kwa wakati mmoja. Mabadiliko ya ghafla katika ratiba au tarakimu za kazi na changamoto za mawasiliano kati ya wafanyi kazi. Pia wakati mwingine kutoelewana na wenzangu au ukosefu wa rasilimali za kutosha hufanya kazi kuwa ungumu zaidi. Kwa kushughulikia changamoto hizi, hufanya upangaji mzuri wa muda, kushirikiana na wenzangu na kutumia mbinu za suluhisho ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi.

Ndiyo, mimi ni mtu wa kuamuka mapema. Napenda kuamuka asubui mapema kwa sababu hali ya hewa na utulivu wa asubui hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, mtazamo mzuri na akili safi. Kuamuka mapema, kunanipa nafasi ya kupanga majukumu yangu ya siku, kufanya mazoezi madogo na kujiandaa kwa shugli zangu bila haraka. Pia napata muda wa kufurahia asubui, kunywa chai au kahawa na kujiandaa kisaikolojia kabla ya kuanza kazi au masomo.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu hunipa upatikanaji wa haraka wa habari mpya. Kuweza kuchambua matukio kwa undani na kufuatilia vyanzo mbalimbali kwa wakati mmoja. Pia ni rahisi kushiriki habari na wengine, kuhifadhi makala muhimu na kusoma popote pale bila kizuizi cha muda au mahali. Gazeti la karatasi linaweza kuwa zuri mara nyingine. Lakini mtandaoni kutoa uwezekano mkubwa na haraka zaidi wa kupata tarifa zinazohitajika.

Ninapoongeza uzalishaji wangu kazini huwanza kwa kupanga majukumu yangu kwa kipaumbele, kuhakikisha kazi muhimu zinafanyika kwanza. Pia huweka muda maalum kwa kila jukumu, upunguza vikwazo vinavyoweza kunikwamisha na kutumia mbinu za kiteknolojia au zana za kusaidia kazi.

Ndoto yangu kubwa ni kuendlea kua kielimu na kitaaluma, kuitumia maarifa na ujuzi wangu kuleta mabadiliko chanya katika jamii, na kufanikisha kazi yangu kwa kiwango chajuu. Pia, ningependa kuwa mfano wa kuigwa, kusaidia wengine kufikia malengo yao na kuacha alama yenye maana kupitia kile ninachokifanya maishani.

Napendelea kusoma na kuandika kwani vyote kuchangia kujifunza na kuelewa mambo mapya kusoma huniwezesha kupata maarifa habari na mawazo mbalimbali Huku kuandika hunisaidia kueleza fikra zangu kwa uwazi kupanga mawazo na kuimarisha kumbukumbu pamoja hufanya akili yangu kufanya kazi kwa ufanisi na kuendeleza ubunifu.

Chakula ninacho kula maranyigi mchana ni ugali au wali pamoja na mboga na nyama au samaki ni chakula chanye lishe nzuri, unishibisha kwa muda mrefu na unipa nguvu za kuendelea na shugli za mchana Pia napendelea kwa sababu ni rahisi kupika na kinaridhisha sana, hasa pale napoitaji chakula cha haraka lakini chenye afya.

Ninahifadhi data yangu kwenye hifadhi za kidijitali zilizosalama, kama vile kompyuta yangu binafsi na huduma za mtandaoni, cloud. Hii hunisaidia kuipata kwa urahisi wakati wowote, kuilinda dhidi ya kupotea na kuhakikisha kuwa faragha na usalama wa taarifa zangu unazingatiwa ipasavyo.

Ningependa kutembelea Paris Ufaransa kwa sababu ni mji wakuvutia unaojulikana kwa mandhari yake ya kipekee, historia tajiri na sanaa ya kipekee. Ningependa pia kuona alama maarufu kama mnara wa Eiffel, mbuga na majengo ya kale na kufurahia chakula cha kienyeji na tamaduni mbalimbali. Ziara kama hiyo, ingekua ya kufurahisha, ya kujifunza na ya kukumbukwa milele.

Ili kuweka afya nzuri napenda kula chakula chenye lishe bora, kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara na kupata usingizi wa kutosha kila siku. Pia, hufanya usafi wa binafsi, kunywa maji ya kutosha na kuepuka tabia hatarishi kama kula chakula chenye mafuta mengi au kutumia vitu vinavyo dhuru mwili. Njia hizi, huniwezesha kudumisha nguvu, akili safi na mwili wenye afya.

Ninapo kabiliana tatizo kazini, hufanya hatua kwa umakini, kwanza, uchambua tatizo ili kuelewa chanzo chake. Kisha, natumia mbinu za kupanga suluhisho, kushirikiana na wenzangu na kuzingatia vipaumbele vya kazi. Baada ya hapo, ufuata suluhisho lililopangwa na kuthibitisha matokeo kuhakikisha tatizo limekamilika. Njia hii, unisaidia kutatua changamoto kwa haraka na kwa ufanisi bila kuathiri kazi nyingine.

Napendelea kutumia GPS, hasa ninaposafiri kuenda sehemu nisizo zijua hunisaidia kuona njia kwa urahisi, kuepuka foleni na kufika kwa wakati Hata hivyo, ramani za kawaida pia ni muhimu zinasaidia kuelewa eneo kwa mtazamo mpana Hasa pale, mtandao unapo kosekana.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii yanayohakikisha elimu bora kwa wote, ajira kwa vijana na wanawake, huduma za afya zinapatikana kwa urahisi, miundombinu imara, uongozi wenye uwajibikaji na ushirikiano wa vijana unaohimiza heshima, usawa na kulinda mazingira.

Ningependa kurudi ujana kwa muda mfupi ili nijifunze mapema kutokana na makosa. Nifanye maamuzi kwa ujasiri na maarifa zaidi. Nithamini muda na fursa zilizokuwepo. Nijijenge kimaadili na kielimu kwa makusudi. Huku nikiendelea kuthamini hekima, ukomavu na uzoefu nilioupata kadri ya miaka.

Napendelea kunywa kahawa zaidi, hasa asubuhi, kwa sababu hunipa nguvu na umakini wa kuanza siku kwa ari. Husaidia pia kuongeza umakini kazini au kusoma, na hufanya nishike mtazamo mzuri wa kufanya kazi au majukumu yangu kila siku. Wakati mwingine, pia napenda kunywa chai asubuhi au jioni, ili kupumzika, kufurahia ladha, na kuwa na muda wa utulivu kidogo kabla ya kuendelea na shughuli nyingine. Kahawa au chai hunifanya njisikie poa nikijisikia furaha na nguvu ya kuendelea.

Napenda kufanya kazi nikiwa na wengine kwa sababu ushirikiano hunipa fursa ya kubadilisha mawazo, kujifunza mitazamo mipya na kutatua changamoto kwa haraka. Kufanya kazi kwa timu kuongeza motisha na huleta hisia ya kuwajibika pamoja. Hata hivyo wakati mwingine napenda kufanyakazi peke yangu hasa pale inapohitaji umakini wa hali ya juu au kufanya maamuzi binafsi.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni kusafisha bafuni ni kazi yenye harufu isiyo nzuri, inahitaji muda na nguvu nyingi na mara nyingine kuleta kuchoka haraka Hata hivyo napasa kuifanya kwasababu ni muhimu kudumisha usafi na afya ya familia lakini bado sio kazi ninayo ifurahia.